Mimi hupenda chai zaidi ni rahisi kunywa asubuhi na hunipa utulivu na si hunisi sana kama kahawa. Lakini wakati mwingine nikihitaji nguvu ya haraka, mi hutumia kahawa kwa sababu kahawa ina nguvu ya haraka. Kwa kifupi, mi hunywa chai kwa utulivu na mi hunywa kahawa kwa msisimko.